Mimi hupenda kula managu sana. Managu inanisaidia kupata vitamini na madini mingi. Kama vile, nikikula managu naeza nikapata vitamini A, vitamini C na vile vile hata vitamini K. Pia managu ina proteini mingi na nyuzinyuzi nyingi. Kwa hivyo nikikula najua nitapata proteini. Hivyo basi napenda kukula managu. Pia managu inasogeza afya ya macho na hata ngozi ya mwili, yaani inaweza kufanya ngozi ilainike. Pia managu inanisaidia sana kwa kinga ya mwili, kwani mimi napenda afya bora hivyo basi, napenda sana managu kwa sababu inanisaidia sana kuepukana na magonjwa. Pia managu inaweza kunisaidia kupunguza sukari na hata cholesterol katika mwili. Pia managu inanisaidia sana kwa kusogeza afya ya mifupa na vile vile hata pia inanisaidia sana kujenga afya ya moyo. Hata hivo pia inaweza kusaidia katika kupunguza msongo wa mawazo.

Katika jamii yangu, mimi napenda kushiriki kwa kujitolea katika shughuli za kijamii. Pia isitoshe mimi napenda sana kushiriki katika mchezo ya vijana katika jamii yangu. Hasa mchezo wa kandanda. Najua mchezo ya kandanda na mchezo ambayo inawapa watu wengi burudisho hasa mashabiki. Na pia mchezo ya kandanda katika jamii yangu imesaidia sana kukuza talanta. Mimi, nimeazisha vikundi vya usaidizi kwa wale wasiojiweza. Kwani katika jamii yangu kuna watu tofauti tofauti. Kuna watu wa mapato wa juu na hata vile vile pia kuna watu wale wa mapato wa chini. Kwa hivyo nimeanzisha vikundi vya usaidizi kwani hata siku ya krismasi iliyopita na hata siku ya mwaka mpya niliweza kuwapa watu vyakula vya kwenda kukula maana si kila mtu aliweza kupata chakula hiyo siku. Pia mimi husaidia sana masomo ya watoto katika jamii yangu, sababu mi naamini ukisomesha mtoto mmoja katika jamii ni kama umesomesha jamii nzima. Kwani jamii bila masomo ni jamii ambayo itabidi kurudi nyuma. Masomo ni kitu ya maana sana katika maisha ya binadamu. Hivyo basi mimi hupenda kusomesha watoto wale wasiojiweza na hata watoto ambao pia ni mayatima. Katika jamii yangu, mimi nashiriki sana pia katika shughuli za kidini. Kwani mimi napenda ibada. Napenda sana kuenda kushiriki ibada. Ile nipate kushirikiana na watu wenye imani moja kama mimi. Pia kwa kushiriki ibada katika jamii yangu, naweza napata nimeimarika kwa imani yangu. Pia nimeanzisha biashara za kijami ili nisaidie wamama akina mama katika jamii yangu.

Mimi hupenda suruwali. Maana suruwali kadhaa kwangu. Kwanza kabisa, suruwali inanisaidia sana kufunika mwili wangu na hata kuheshimu utamaduni. Suruwali hunisaidia sana kujikinga na baridi na hata jua kali. Kwani mimi ni mtu ambaye. Saa zingine mimi husafiri kwa baridi na hata jua. Na hivo basi napata usaidizi ya kuepukana na jua kali na hata baridi kutokana na suruwali ambayo mimi huvaa. Suruwali pia hunifaa katika shughuli zangu za kila siku mimi binafsi. Suruwali hunisaidia sana kujiamini na kujisikiza vizuri. Kwani ninapovaa suruwali mimi hujiamini naonekana vizuri sana. Na hivyo basi najiamini kuwa napendeza. Suruwali hunisaidia vile vile hata kujikinga na vumbi na uchafu kutoka kwa barabara au kutoka kwa maeneo. Pia suruwali hunisaidia sana kwa kusaidia kujisikiza uhuru na salama na pia suruwali hunisaidia kuwa na starehe wakati wa shughuli zangu.

Kwanza kabisa ningependa kuwa na uwezo wa kuweza kutatua matatizo mengi kwa wakati moja. Uwezo huu naamini itanisaidia sana hasa kwa kazi yangu ambao ni mi hufanya. Pili uwezo huu utaweza kusaidia hata wafanyikazi wenzangu kwa ni itawezesha kuwa na muda mwingi wa kufanya kazi zaidi. Ni pa heshima, kwa wafanyikazi wenzangu. Pia mimi nitajihisi vizuri na pia kujiamini zaidi kwani uwezo huo kupata si rahisi haupatikani kwa urahisi. Pia ningeweza kupenda kuwa na uwezo wa kusaidia mayatima pale vijijini. Wale mayatima ambao huteseka. Ningependa kuwa na uwezo wakuwalisha na hata uwezo wa kuwapeleka shule. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kujenga shule yao. Yaani hasa ningependa kuwa na uwezo wa kujenga chuo kikuu amba ambayo ingeweza kunisaidia sana. Hasa kusomesha wale watoto ambao hawana uwezekano wa kufika pale chuo kikuu. Kwani wanaamini hata pia bei ya gharama ya masomo iko juu sana. Kwa hivyo hawawezi pia kugharamikia masomo yao kwa hivyo kwa kujenga shule na hata kwa kujenga chuo kikuu kungeweza kusaidia sana.

Naam, nimewai kuona bahari, si mara ya moja, si mara pili. Nimewai kuona bahari mara mi. Mara yangu ya kwanza kuona bahari, sikujua wala sikutambua ni nini. Hila, niliona kama ni mabati kubwa ambayo haina mwisho, lakini nilipofika karibu nilipata kuwa ni maji. Bahari ni bahari ubeba, wanyama tofauti, tofauti pale majini. Kuna wanyama ambao wanaishi pale. Pia kuna samaki ambayo husaidia sana watu kupata protini na hata omega tatu. Vile vile kwa kuuza samaki ambao hutoka baharini watu huweza kupata pesa. Pia bahari husaidia sana kupata maji ya kufanya usafi. Na vilevile bahari husaidia sana kwa kuleta pesa kwa inchi yetu sababu kuna wageni wanaotoka inje kwa kuja kuhona bahari yetu. Pia bahari usaidia sana kuleta uburudisho kwa sababu watu wengi huogelea pale baharini kama mimi napenda sana kupiga mbizi. Hivo basi bahari unisaidia sana na pia bahari maeneo ambayo kuna bahari kuwa huwa na vyakula vingi. Hivo basi ukiishi karibu na maeneo maeneo kama hayo huwezi koza chakula.

Kwanza kabisa mimi hupata habari kutoka kwa mitandao ya kijamii kwa mfano, naweza kupata habari kupitia kwa Facebook, naweza kupata habari kupitia kwa Instagram, na vile vile pia naweza kupata habari kupitia Twitter. Hivyo basi naweza kujua ni nini kinachoendelea, nini ambacho kilitendeka ama ni mambo yapi yanayotendeka katika taifa yako na hata katika mataifa mengine. Pia mimi husikiliza habari kutoka kwa redio kwani mimi hupenda sana habari za redio maana ni habari ambazo ni zinanipa uwezo wa kujua ni mambo yapi ambayo yanaendelea. Kwa karibu na eneo yangu ama katika eneo yangu na pia vilevile katika taifa langu. Vile vile mimi hupenda kusoma magazeti ambapo kwa kusoma magazeti mimi naweza kupata habari tofauti tofauti. Na pia mimi hupenda kutazama vipindi vya televisheni na hivyo basi naweza kujua mengi ama naweza kupata habari kutokana na kutazama televisheni.

Naam mimi hupenda kulima na katika kito ngoji chetu nafahamika kama mkulima hodari. Kwanza kabisa mimini mkulima ambayo analima kwa wakati ufaao. Na pia najua wakati ambaou nafaakulima na hivyo basi naweza kupata mapato mazuri. Kwanza mimi ni mkulima ambaye analima mahindi, maharagwe. Na pia napenda kulima sana mboga na hata nyanya. Napenda sana kulima mahindi na maharagwe kwa sababu zina nisaidia sana maana ni naweza kuzichanganya katika shamba moja. Na pia bado pia naweza pata mapato mazuri hata kama nimezipanda katika shamba moja. Pia napenda kulima nyanya na hata suku masababu pia nawezazi changanya katika shamba moja. Kwa hivyo, naweza pata nyanya na hata naweza pata mboga kutoka shamba moja.

Nikiwa nyumbani kwanza kabisa. Mimi hupenda kwenda kufanya yoga. Maana yoga hunisaidia sana. Sababu mimi ni mtu ambaye nafanya kazi mingi. Sasa yoga hunisaidia sana ili nisiwe na mawazo mingi kutokana na kazi yangu. Pia napenda sana kutazama habari kwenye televisheni yangu ili niweze kujua ni yepi yanatokea. Lingine pia mimi hupenda sana kutazama habari na pia napenda pia kukutana na marafiki zangu na kuambiana hadithi tofauti tofauti. Isitoshe pia nikiwa nyumbani na furahia sana kwa hivo. Ni nadra sana mimi kupatikana nyumbani, kwa hivo ninapokuwa nyumbani napata muda wakuongea na familia yangu. Muda wakujua ni vipi watoto wangu wanaenda shuleni na pia naweza pia kujua ni nini hawaelewi huko shuleni na mimi pia huwasaidia sana katika masomo yao wakati ambao niko nyumbani. Muda ambao mimi niko nyumbani, mimi pia napenda kuwapeleka katika sehemu tofauti tofauti ili waende kusherehekea na pia wahisi ni kuwa wana mzazi anaye wajali. Pia ninapokuwa nyumbani, napenda sana kuenda kushughulikia, shughuli za shamba, kwani nina shamba hapa nyumbani. Hio basi naweza tembea tu kidogo niende nione, ni nini ambacho hakijafanyika poa hapo shambani na niweze kurekebisha.

Nili shiriki kuwona ama kutazama mchezo wa besiboli jana. Mchezo wa besiboli ulichezwa jana katika uwanja wa chuo kikuu cha masinde. Timu zilikuwa mbili ile timu ya ushindi na timu ya baraka. Kilicho tokea ni timu ya baraka kukanyaga timu ya ushindi. Kwani walipokuja walikuja kuchukua baraka katika timu ya ushindi. Walitoka na alama themanini huku ushindi ukiwa na alama saba. Nilihisi vizuri kwani mimi ambao mimi ni mtu ambaye anapenda ushindi. Na hivyo basi mimi kama mchezaji nikiona kama timu inashinda. Ni furaha yangu kwa sana kwani katika mchezo lazima kutatokea ushindi. Nikikumbuka ama nikifikiria wakati huo wa mchezo wa jana. Na jihisi vizuri kwani siwezi sana kusahau mchezaji halima kwani halima alikuwa mchezaji hodari hivo basi alinipa motisha sana kwa kama mimi mchezo wa kandanda hivo basi nitatia bidii na niweze kucheza ama nikue na nguvu za kucheza kama halima na pia hata niweze kutunzwa zawadi.

Ili nikamilishe kazi kwa wakati naweka malengo na vituo vya muda, pia mimi natengeneza orodha ya kazi na kuweka vifoja. Isitoshe mimi pia naepukana na vitu ambavo vinaweza kunivuruga wakati ambao mimi hufanya kazi. Na pia mimi naepukana na mambo ambayo sio ya lazima wakati ambao nafanya kazi. Mimi pia nafanya kazi kwa vipindi na hata pia napumzika. Pia mimi najipima na pia nafanya marekebisho ya mipango yangu kama inahitajika.

Naam, mimi napenda maua. Sababu, maua yanapa mzuri. Na pia kupunguza msongo wa mawazo. Vile vile, maua yanavutia wadudu na hata kuchavusha kwa mfano nyuki. Kwa hivyo, ukitaka kufuga nyuki, ukiwa na maua, utaweza kuvutia nyuki haraka na pia kwa wingi. Baadhi ya maua pia, yanaweza kutumika kama dawa na hata chakula. Vile vile maua yanatumika katika mapambo ya mazingira na hata kuongeza uzuri. Isitoshe maua yanaweza boresha hali ya hewa na kuongeza oksijeni. Maua pia yanaweza kuongeza thamani ya nyumba na pia yanaweza kutumika katika mapambo na shughuli za kijamii.

Kwanza kabisa mimi nashirikia mafanikio ya timu kwa kupongeza kila aliyejitolea na kutia bidii pale uwanjani. Na kutuwezesha kupata mafanikio bora. Pili mimi hununua keki na nakata keki na wenzangu. Pia nanunua vinywaji na hata vyakula vingine ambavyo sisi hula pamoja pia nasherehekea mafanikio ya timu kwa kupea mazawadi tofauti tofauti. Kwa mfano kama ni timu ya kandanda naweza kuwapa zawadi kama ile trophy, kuwapa zawadi ya jezi ambayo wanavaa wakati wa kucheza na vilevile hata kuwapa zawadi ya mpira na hata viatu. Pia nasherehekea mafanikio ya timu kwa kuwapa pesa na hivyo basi waweze kujiendelea mazoezi yao ya kawaida. Hivyo basi baada ya zoezi wanaweza kupata kitu kidogo cha kukula ama wanaweza pata kitu kidogo ya kwenda kujikimu kwa nyumba. Ili wasikose mazoezi kwani wakikosa mazoezi hatuwezi kupata mafanikio bora tena.

Kinywaji aina ya baridi ninachopenda ni juisi ya matunda. Juisi ya matunda inanisaidia sana kwani ni kizuri na pia inanisaidia kwa kupata vitamini na madini. Pia kukunywa juisi baridi naweza kupambana na inanisaidia kuweza kupambana na magonjwa tofauti tofauti. Kama vile magonjwa ya tumbo. Pia kwa kukunywa njuisi baridi na ya matunda inanisaidia kuboresha afya ya ngozi. Vile vile inanisaidia sana kuongeza nguvu na kuondoa uchovu. Pia inansaidia sana kuboresha afya ya moyo. Kukunywa njuisi baridi aina ya matunda. Imeniwezesha sana na ata imenisaidia kupunguza msungu wa mawazo. Na isitoshe pia imeniwezesha sana kwa njia rahisi ya kupata virutubishi.

Naam mimi napenda sana vipuli. Kwanza vipuli vinapamba na kuongeza uzuri wa mwonekano wangu. Pia vipuli vinaweza kuonyesha mtindo au ladha yangu. Pia vipuli zinanisaidia sana kwani zinaweza kuwa zawadi mzuri kwa mtu na hasa kwangu mtu kunipa zawadi ya vipuli inakuwa zawadi ya maana kwangu. Pia, baadhi ya vipuli vinaweza kuwa ya maana na pia au ya kitamaduni na pia kidini. Vipuli vinaweza kuwa vya mapambo na hata mavazi. Vinaweza kuongeza kujiamini kwa mtu na vile vile pia baadhi vinaweza kuwa na dhamani ya kifedha. Kwa mfano kuna vile ambavyo vina nunuliwa kwa pesa mingi sana, pia vinaweza kutumika kama kumbu kumbu.

Ningipenda kushiriki kazi ya uwandishi, vile vile mimi najulikana kama mwandishi bora na hata pia mwandishi hodari. Nimeweza kuandika vitabu vingi. Pia nimeweza kuandika vitabu vile vya riwaya vitabu vya kitamthilia na hata vile vile nimeweza kuandika hadithi, vitabu vinavyo husu hadithi za kijamii. Kilicho nifanya nipende na kuchagua uandishi ni pale nilipo maliza masomo yangu katika chuo kikuu cha Masinde Muliro, kwani nilipata kutambuliwa sana na wanafunzi wenzangu na hata wale ambao walikuwa wanatufunza kwani waliniita nguru wa waandishi kwani niliweza kuandika vitabu vya riwaya na hata vile ya kitamthilia na vile vile niliweza kuandika kitabu kingine ilioja hadithi mbali mbali na hivyo basi walipenda na kunishauri kuwa na weza kuwa mwandishi mzuri na hivyo pia wakanisaidia kuendeleza kazi yangu nakumbuka mimi hupenda sana kuandika vitabu via riwaya kwani vina pesa mingi sana riwaya ni vitabu ambavyo vina tumika na shule mingi sana katika inchi yetu hivi basi naeza ziuza na pia napata pesa. Changamoto ambayo mimi hupata katika kazi yangu ni pale ambapo nataka kuwasiliana na wandishi wenzangu ili niweze kupata habari ama kama nahitaji jambo ambalo linaeza nisadia katika kazi yangu na nakosa kuwapata. Pia napata changa moto sana ya kulinda kazi yangu. Na pia napata uchovu wakati mwingi kutokana na kazi ambayo mimi nafanya. Ningependa kubadilisha njia yangu ya kufanya kazi. Kwa hivo, ningependa kufanya kazi yangu ya waandishi kwa kutumia mashini ya kiteknolojia.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo mimi ni nao ni kumbukumbu ya siku ile babangu aliuliwa. Walimuuwa kwa risasi ilikuwa ni jumapili mwaka wa elfumbili. Tulika katika nyumba yetu mimi babangu na hata ndungu zanguwote walikuwa. Ilikuwa ni baada ya kutoka kutembea na babangu. Hii siku babangu alikuja nyumbani kama mzazi anaweza kuwa anatamani sana kuwaona wafamilia yake na kumbeha tukujua ilikuwa ni siku yake ya mwisho. Ilikuwa baada ya sisi kutoka matembezi mamangu alituandalia chakula ilikuwa ni chakula kitamu sana ilikuwa ni ugali samaki ila tukufika kuikula. Tulivyoanza kula watu watatu walijitokeza mbele yetu. Na kutuamrisha sisi sote tulale chini na wakaweza kulala na mamangu mbele yetu bila waokujalibabangu akiona kisha na baada ya hapo wakaweza kupiga baba yangu risasi ishirini na saba mpaka wakamwacha akiwa amekufa. Sisi tulikuwa waoga tulila tulilazwa chini na tukakanyagwa. Walitembea kwa migo ngo yetu. Nikama wanakanyaga sakafu ila sisi bado tulikuwa wato towadogo mpaka ndugu yangu mdogo aliweza kupata shida ya mgongo kutoka nana hiyo. Niliweza kuona watu wengi wakikuja kwetu. Wengine walikuja kwa furahi ila wengine walikuja. Wakilia kwa uchu ungu hiyosiku ndiyo nilijua kwamba kuna watu ambao wanafurahia wengine wakiumia niliona mama mmoja akikuja kwetu akicheka yaani akipiga shangwe na vigele vile ila babangu pale amelala chini yaani ni maiti na mamangu amezirai pale chini kwani wale watatu wote walilala na mamangu. Bila kujali hata na ilipata kama mamangu ana mtoto mdogo mwenye alikuwa bado ananyonye ananyonyeshwa. Hivyo basi hakuwa nanguvu sana. Alizira ipale chini mpaka kapelek wa hospitali.

Nikiamka asubuhi kwanza kabisa nashukuru mungu kwa kunipa uwezo wa kuona asubuhi njema. Pia mimi naleta maji kidogo kisha napiga mswaki halafu vile vile napanga mambo ya siku yangu. Pia nikiamka asubuhi natayarisha kiamsha kinywa kisha nakunywa. Mimi hupenda kuamka sana saa kumi na moja asubuhi. Kabla ya kuondoka kwa nyumba kwanza kabisa naangalia ratiba yangu. Kisha naangalia kama nimebeba vitu vyote ambavyo vinatakikana mahali ninakoenda kwa mfano kama ni kazi nabeba vitu vyote ambavyo vinahitajika pale kazini. Pia kabla niondoke kwa nyumba nachaji simu yangu halafu naarifu majirani zangu wa karibu kuwa naondoka ili hata kama nimeacha nguo nikianika kwa kamba iwapo kutakuwa na hali ya hewa mbaya kwa mfano kutakuwa na mvua wanwaeza kuniondolea nguo zangu kutoka kwa kamba pia napenda sana kufunga mabomba ya maji ili nisirudi kwa nyumba na nipate kama kuna majimengi kwa nyumba pia nabeba pesa ama atm yangu. Naangalia hewa ili niweze hata kubeba mwavuli yangu na pia niweze kubeba sweta au nguo nzito kwa mfano kama siku hiyo hali ya kama kwa mfano kama siku hiyo naangalia ni kama kutanyesha nitaeza beba sweta na pia mwavuli kama kuna jua sana naeza vaa nguo nyepesi na hata vile vile kubeba mwavuli yangu. Pia nazima taa kabla ya kutoka kwa nyumba na hata vile vile nachukua funguo zangu na kuzitunza vizuri. Kabla nitoke kwa nyumba, mimi naangalia kama nimefunga mlango na hata pia madirisha yangu yote. Asubuhi yangu mimi, nahisi vizuri sana nikiamka. Basi, mimi napenda kuamka mapema huko saa kumi na moja, ili niweze kupanga mambo yangu ya siku na ili niweze kupata muda wa kujipa, muda wa kufanya shughuli zangu zote za asubuhi kabla ya kutoka kwa nyumba. Kwani mimi sipendi hata kupoteza dakika moja ninapo amka asubuhi, huwa nina jihisi mwenye furaha sana na pia mwenye nguvu vingi vya kufanya kazi.

Nahisi kuwa tathmini za kazi zinaweza kuumpa mtu mawazo mingi. Pia tathmini za kazi hupatiana fursa ya kujua maendeleo yako na kuboresha. Kwa mfano mimi tathmini ya kazi hunisaidia sana kwa kujua maendeleo yangu na hata kuyaboresha. Tathmini za kazi zimenisaidia sana kwani nimeweza kujua uwezo wangu na hata vile vile. Upungufu wangu katika kazi. Pia nimeweza kuwa na pressure kidogo lakini si sana. Pia tathmini za kazi zimenipatia uwazi kuhusu malengo ya kazi yangu. Pia zime nisaidia sana kupata cheo ya juu katika kazi ambayo ninayofanya. Na hata vile vile mshahara yangu imeongezeka. Mimi naona tathmini ya kazi kama fursa ya kujadili malengo yangu. Pia tathmini za kazi zinahitaji maandalizi mazuri. Isitoshe zinaweza kuonyesha maeneo ya kuboresha ujuzi.

Kwanza kabisa, ningependa kujifunza ujuzi mpya wa kiteknolojia. Kwa mfano, ujuzi wa kutatua matatizo mengi kwa wakati mmoja. Pia, ningependa kujifunza lugha mpya ya kuongea. Kwa mfano, ningependa kujifunza ile lugha ya kifaransa na hata ile lugha ya kijerumani ili niweze kuwasiliana. Na wale waandishi wenzangu wa lugha ya kifaransa na hata waandishi walugha ya jerumani vile vile ningependa kujifunza ujuzi wa biashara na uwekezaji. Hivyo nikijifunza ujuzi wa biashara na uwekezaji naweza endelea kibiashara na pia naweza kupata faida mingi kutokana na biashara yangu. Pia ningependa kujifunza ufundi wa aina fulani. Kwa mfano kutengeneza viti, meza na hata vitu vingine vya kuuza. Pia ningependa kujifunza upigaji picha. Kwani kutokana na kupiga picha, naeza pata pesa ya kujikimu. Kwani upigaji picha siku hizi imekua ni kama biashara. Pia ningependa kujifunza uandishi na ata ubunifu. Na vile vile ningependa kujifunza kuhusu maswala ya kifedha.

Kwanza kabisa, mimi nathamini kazi zaidi ya moja. Mimi natamini kazi nyingi sana. Kwanza kabisa, miminatamini kusaidia watu. Kwa mfano, katika kitongoji chetu nimeweza kusaidia watu ambao hawajiwezi. Kwa mfano, nimiweza kusaidia wale watoto ambao hawajiwezi kama kulipa karo ya shule ili waweze kupata elimu. Inayo peana bure pale shuleni. Nimeweza kuwasomesha na hivyo basi wameweza kupata elimu bora. Pia nathamini sana kuunda vitu. Kwa mfano mimi ni msanii na hata mjini. Hivyo basi nathamini sana kujenga nyumba. Kama vile nyumba za kuku na hata nyumba za wajena na wanyama wengine. Vile vile mimi pia napenda kutengeneza vitu. Kama viti na hata meza vya kuuza. Pia nimethamini zaidi kutatua matatizo. Kwa mfano mimi ni mtu amabaye naeza tatua matatizo mingi sana kwa wakati mmonja na pia nathamini sana kuleta mabadiliko. Kwa mfano kuleta mabadiliko kwa watu wasiojiweza ama kuleta mabadiliko kwa maisha ya wengine. Pia nathamini sana kufundisha kwani mimi napenda kufundisha watu ujuzi ambao mimi na wajua ujuzi ambao mimi najua na kutambua na ili wao pia waweze kusaidia watu wengine. Mimi pia nathamini kuleta burudani kwani mimi ni mtunzi wa nyimbo mbalimbali. Pia mimi nathamini utafiti wa kisayansi.

Mimi inakumbuka mwalimu Dickson Juma. Dickson Juma alikuwa guru katika somo la kiswahili. Kwani ni yeye tu ndiye aliefahamika kama mwalimu bora katika somo hilo la kiswahili. Dickson Juma ni mwalimu ambaye aliheshimu kazi yake kwani aleweza kuja shuleni mapema bila hata kuchelewa sekunde mocha. Kila asubui angewai shuleni na kuenda katika darasa la nane huku ambako aliweza kufunza wanafunzi na hata kuwandaa wanafunzi ambao walikuwa wanaenda kufanya mtihani wakitaifa. Pia nafahamu mwalimu Dickson Juma kama mwalimu mkali sana. Kwani hangependa mchezo hata kidogo. Alikuwa mwalimu mwenye bidii sana. Kwani kila mara angipatikana darasani. Hakuwa na hata muda wowote wakupoteza. Vile vile mwalimu Dickson Juma Alikuwa mwalimu mwenye upendo na mwalimu mwenye roho safi sana. Kwani angeweza kuwaruhusu wale ambao hawana pesa ya kulipa ya karo kukaa shuleni na hata kuwa somesha bure pia vile vile angeweza kuwalipia wengine karo. Mwalimu Dixon juma alijulikana sana kwa kutuza wanafunzi ambao wangeweza kufanya vizuri katika somo hilo la kiswahili. Pia mwalimu Dixon juma alijulikana pia kwa usafi wake kwani alipenda usafi na kila mara alipokuja shuleni alikuwa anavaa nguo usafi na pia alipenda kunyoa kicho yake kwani alikuwa mzee kipara. Mwalimu Diction Juma vile vile alipenda kuwasiliana na wanafunzi na pia walimu kwani hangependa vurugu hata kidogo kati yake na walimu wala wanafunzi. Walimu diksho njuma ni walimu ambaye alikuwa rafiki mzuri kwa wazazi. Kwani wazazi wangeweza kumstiliza na hivo basi. Angeweza kufanya kazi kwa bidii kwa kushirikiana na wazazi na pamoja na walimu wenzake. Hivo basi, angeweza kufanya bidii sana na hivo. Wanafunzi wake wakiswa hili wangeweza kupata matokeo mazuri sana katika mtihani ukifanywa. Mwalimu diksho njuma vile vile pia alikuwa mwalimu mwenye hasira. Kwani angekasirika na kukosa kuongea wala angekasirika na kuenda kujitenga kwa kiti peke yake kwani alikuwa na hile hasira ya juu sana.

Naam. Mi natoa sadaka au michango na pia napenda kutoa sadaka au michango. Kwanza kabisa kutoa sadaka au michango inanipatia furaha na kuridhika moyoni. Pia inapatiana mfano nzuri kwa wengine. Vilevile inajenga tabia na hata pia huruma kwa sadaka sababu ni njia moja pia ya kushukuru mwenyezi mungu. Pia kwa kutoa sadaka napata fursa ya kusaidia wengine pale kanisani kwani tuna watu tofauti tofauti. Kuna wale wanaojiweza na kuna wale ambao hawajiwezi. Vile vile mchango ya sadaka inaeza kusaidia watu kwa mfano kuwasaidia watoto ambao hawawezi kupata chakula wale ambao hawawezi kule pakaru na hata wengine wanaeza kuwa wanahitajika na pesa pale hospitalini. Pia kutoa sadaka inanisaidia sana kwani naeza pata mutandao wa kusaidiana. Pia inaweza kuniletea baraka na mafanikio katika maisha yangu. Pia inaweza kuleta mabadiliko chanya kwani naamini kuwa ukitoa utapata. Mingi kwa nini mungu ndiyo hupatiana na hivo basi hata tukitoa kwa mungu bado tutapata mingi sana mimi pia natoa sadaka kwa sababu ya kusaidia wengine natoa sadaka ili kujenga tabia ya huruma na pia natoa sadaka ili kujifunza kutoa na hata kufunza wale watoto wadogo ambao unakuja kanisani vile vile pia vijana nawafunza sana kutoa. Pia inanisaidia sana kuleta usawa katika jamii.